Napenda kutumia mda na familia yangu kwa kufanya mambo rahisi lakini ya maana kama kula pamoja, kuzungumza kuhusu siku zetu, au kutazama vipindi tunavyo vipenda. Wakati mwingine, tunapenda kutembeleana na jamaa kufanya matembezi au kusherehekea matukio maalum.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya vitendo na ushiriki. Huwa najifunza vizuri zaidi nikisoma kisha kujaribu mwenyewe kwa vitendo. Pia napenda kujifunza kupitia kusikiliza maelezo, kuangalia video za mafunzo na kuuliza maswali pale nisipoelewa. Njia hii hunisaidia kukumbuka kwa urahisi na kutumia nilichojifunza katika maisha ya kila siku.

Napenda kuvaa nguo rahisi lakini nadhifu. Mara nyingi huchagua nguo zinazokuwa huru na zinazofaa mazingira niliyopo kama mavazi ya kawaida kwa matumizi ya kila siku na mavazi rasmi ninapokuwa kazini au kwenye hafla. Pia napenda rangi zisizo kali sana na nguo zisizo niwezesha kujisikia huru na kujiamini.

Ndiyo, hununua vitu kwa kutumia simu mara kwa mara. Kutumia programu za kununuzi na au huduma za malipo ya simu, kununua bidhaa kama nguo, chakula, au kulipia huduma mbali mbali. Njia hii ni rahisi inaokoa muda na huniruhusu kulinganisha bei kabla ya kufanya maamuzi.

Juisi ya matunda ninaoipenda zaidi ni juisi ya embe. Ina ladha tamu ya asili na hunipa nguvu hasa ninapokuwa nimechoka. Pia napenda juisi ya machungwa kwa sababu inaburudisha na ina vitamini nyingi zinazosaidia afya.

Napendelea mazingira ya kazi yalio tulivu, yanye mpangilio mzuri na ushirikiano mzuri kati ya wafanyi kazi. Ni muhimu kwangu kufanya kazi mahali panapo dhamini mawasiliano ya wazi, heshima na usawa. Pia napenda mazingira yanayo toa fursa ya kujifunza, kupokea mrejesho wa kujenga na yanayo hamasisha ubunifu pamoja na uwajibikaji.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, usimamizi wa muda na uwezo wa kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine. Pia ni muhimu kuwa na nidhamu uwezo wa kujifunza haraka na kutatua matatizo ya ufanisi.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli, ni njia nzuri ya kufanya mazoezi kupumzisha akili na kufurahia mazingira. Pia hunisaidia kusafiri umbali mfupi bila kutumia usafiri wa magari, jambo linalonifanya nijisikie huru na mwenye afya zaidi.

Ndiyo, napenda kuenda pwani. Napenda hali ya hewa ya upepo mwanana, sauti ya mawimbi na utulivu unaopatikana pale. Pwani hunipa nafasi ya kupumzika kutafakari na kufurahia mazingira ya asili mbali na pilka pilka za kila siku.

Mazingira mazuri ya kazi yanatokana na mambo kadhaa muhimu. Kwanza, mawasiliano ya wazi na heshima kati ya wafanyakazi na viongozi husaidia kujenga uaminifu na ushirikiano. Pili, kuwepo na mpangilio mzuri wa kazi, rasilimali zinazohitajitajika na mazingira salama huchangia ufanisi.

Mara nyingi mimi kusikiliza mziki wa utulivu na unaonipa hamasa. Napenda sana mziki wa bongo flavor kwa sababu una ujumbe unaoeleweka na unakisi maisha ya kila siku. Pia husikiliza mziki wa injili au instrumento zinapo hitaji kutuliza mawazo au kuzingatia kazi.

Kinachonifanya nifurahi sana ni kuona juhudi zangu zikizaa matunda ninapofanikiwa kukamilisha kazi niliopanga au kufikia lengo fulani, hujisikia kuridhika na kujiamini zaidi. Pia hufurahi sana ninapotumia muda na familia au marafiki tukicheka na kushirikiana.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni Ben Carson. Napenda maandishi yake kwa sababu yanatia moyo, yanafunza nidhamu, bidii na kujiamini. Vitabu vyake vimenisaidia kuona umuhimu wa elimu, maadili na kufanya kazi kwa juhudi ili kufikia malengo ya maisha.

Ndiyo napenda kutembea kwa miguu kutembea hunisaidia kupata hewa safi kutuliza mawazo na kufanya mwili ubaki katika hali nzuri mara nyingi hutembea nikiwa njiani kuenda mahali karibu au jioni kwa mapumziko.

Kwa kawaida natumia takriban saa tatu hadi tano mtandaoni kwa siku. Muda mwingi huenda kwenye kazi, kusoma taarifa na mawasiliano kupitia simu au kompyuta. Wakati mwingine hutumia muda huo kwa burudani kama kusikiliza muziki.

Ninapotaka starehe huanza kwa kujitenga kidogo na shughuli zenye presha. Mara nyingi hupenda kukaa mahali tulivu nyumbani, nikisikiliza muziki wa utulivu au nikitazama kipindi kinacho niburudisha bila kunichosha akili.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni vipindi vya maagizo na nakala ya kielimu. Ninapenda maigizo kwa sababu huniburudisha na kunifanya nifikirie maisha kwa mitazamo tofauti. Pia hupenda makala kwa sababu huniongeza maarifa kuhusu dunia na historia.

Michezo ninaopenda kutazama ni mpira wa miguu na mpira wa kikombe. Napenda michezo hii kwa sababu hunipa msisimko mkubwa, hisia ya mshikamano na marafiki ya au familia na mara nyingine hunifundisha mikakati na uvumilivu.

Siku za mvua huwa na hisia ya kipekee kwangu. Napenda mvua kwa sababu hunipa utulivu na kunifanya nijisikie tulivu zaidi. Wakati mvua inanyesha, maranyingi kupanga shughuli nyepesi ndani ya nyumba kama kusoma, kusikiliza mziki au kutazama filamu.

Ndiyo nimewahi kulima mara kadhaa nilipata fursa ya kushiriki katika shughuli za kilimo shambani karibu na familia yangu hasa kupanda mboga na matunda madogo uzoefu huo ulikuwa mzuri kwa sababu nilijifunza jinsi ya kuhifadhi udongo.

Kinachonifanya nicheke ni hasa vitu vinavyonifurahisha au vinafanya maisha kuwa ya kicheko. Kwa mfano, vichekesho vya familia au marafiki, hadithi zisizo za kawaida au mchezo wa kuchekesha wa watoto hunifanya nicheke sana.

Kwa kawaida, hutumia wifi zaidi ya data ya simu. Wifi huniruhusu kuunganishwa mtandaoni kwa kasi kubwa na bila kuogopa matumizi makubwa ya data. Hata hivyo, wakati sina wifi au nipo nje, hutumia data ya simu ilikuendelea na mawasiliano.

Mfanyabiashara bora ninayemjua ni Elon Musk. Nampenda kwa sababu ana ubunifu mkubwa na hana uwoga wa kujaribu mambo mapya hasa katika teknolojia na sayansi. Nakumbuka pale alipoanzisha SpaceX na kuweza kutuma roketi na mizigo angani kwa gharama nafuu.

Filamu ninayoipenda zaidi ni The Pursuit of Happiness. Naipenda kwa sababu ni filamu ya drama inayoonyesha maisha halisi, changamoto na umuhimu wa kutokata tamamu. Inaonyesha jinsi bidii, uvumilivu na imani binafsi vinaweza kumsaidia mtu.

Wakati wa baridi kali, upenda kubaki ndani ya nyumba ili nijisikia joto na salama. Mara nyingi hukaa kwenye blanketi au nguo za joto na kunywa kinywaji cha moto kama chai au kahawa. Pia napenda kufanya shughuli tulivu kama kusoma, kusikiliza mziki na kutazama filamu.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa na nidhamu na uvumilivu katika maisha. Ningemshauri kupanga malengo kwa uwazi, kushughulikia changamoto hatua kwa hatua na kutokata tamaa hata pale mambo yanapokuwa magumu.

Napenda zaidi chai kuliko kahawa. Chai hunisaidia kuamka asubuhi kwa utulivu, hunipa nguvu kidogo na hunifanya nijisikie mtulivu zaidi. Mara nyingine naipendelea chai yenye maziwa kidogo au asali badala ya sukari.

Napenda kununua vitu katika maduka makubwa ya jumla na kwenye masoko ya karibu kulingana na aina ya bidhaa ninaohitaji. Maduka makubwa hunipa urahisi, bidhaa nyingi mahali pamoja na mara nyingine punguzo za juu.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Napenda kuwasikiliza. Kujifunza kutoka kwa uzoefu wao na kushirikiana nao katika mazungumzo ya kila siku. Mara nyingi huwa wanani wajibisha. Kunifundisha maadili na kunisaidia kufanya maamuzi sahihi. Muziki.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni pamoja na uongozi wa mfano, mawasiliano mazuri na uamuzi sahihi. Kiongozi mzuri pia lazima awe na uwazi, ujasiri, wa kushughulikia changamoto na uwezo wa kusikiliza mawazo ya wengine.

Mnyama wangu wa kufugwa ni mbwa mdogo wa aina ya la bradir. Ana manyoya meusi, macho makubwa ya rangi ya kahawia na tabia ya kirafiki sana. Ni mcheshi na mara zote hunijenga furaha nyumbani. Mara nyingi kupiga rungu kwa miguu yake au kucheza kwa njia. Zisizo za kawaida.

Kwa kawaida hufua nguo takriban mara mbili hadi tatu kwa wiki hii hutegemea idadi ya nguo nilizo vaa na aina ya shughuli ninazo fanya ningependa kupanga nguo zangu pamoja na kuziepuka kuchanganyika kuhakikisha zinabaki safi na zenye harufu nzuri.

Nyama ninayoipenda zaidi ni samaki. Napenda kwa sababu ni laini, yenye ladha nzuri na hutoa lishe muhimu kama proteini na omega three. Mara nyingi huipikia kwa mchuzi wa nyanya na kukaangwa kidogo.

Napenda zaidi, filamu zenye hisia na maana ya kina, kwa mfano dramas, zilizojaa hisia na mafunzo ya kimaisha, mistery na thrillers napenda zile zinazokufanya ubashiri hadi dakika ya mwisho hasa zile zinazohusu historia sayansi au maisha ya watu halisi.

Huwa na hudumia ama kushughulikia wateja kwa uvumilivu, heshima na kuelewa kwa sababu kila mteja huja na hali yake na matarajio yake tofauti. Kwanza ni kusikiliza kwanza kuelewa mteja anacho hitaji na au tatizo alilo nalo kabla sijajibu, kutoa majibu kwa upole na uaminifu.

Ningependa upepo wa asili zaidi ule unaopita taratibu dirishani ukiwa na harufu ya hewa safi. Unatuliza na hauchoshi kama AC inayotoa baridi sana. Lakini kwa siku za joto kali, labda ningekubali kidogo baridi ya AC.

Huwa naweka mipaka ya muda, kazi ikifika mwisho wa siku naacha, si rahisi lakini ni muhimu kuheshima ya muda binafsi, kupanga muda wa kupumzika, hata dakika thelathini tu za kutambea kusikiliza mziki na kukaa kimya zinaleta uwiano.